Mji wangu wakuzaliwa na kukulia ni mji wa Thika hapa Kenya katika Central Province. Vitu vya kuvutia huko ni kwamba biashara zinanoga, kilimo na pia upigaji wa mawe. Mambo ya utotoni niliokua huko ni kucheza na marafiki wangu.

Nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanza kwa kualika marafiki kupanga sherehe na pia kutembelea watoto, mayatima au maskini na kuwapa mazawadi. Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia na marafiki. Sherehe ya siku ya kuzaliwa ninayoipenda ni ile ambayo tulienda kusaidia maskini kwa nguo za kuvaa na malazi.